Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ungependa kujifunza ungekuwa huu. Uongozi bora, yani leadership, kujua jinsi ya kuongoza watu kwa hekima, huruma na maamuzi yenye mwelekeo. Mawasiliano ya kina, kuzungumza na kusikiliza kwa ufanisi hasa katika mazingira ya kazi na jamii. Ubunifu na ubunifu wakiteknolojia kunatengeneza suluhisho ubunifu kwa tatizo ya kila siku. Uchambuzi wa data na AI kwa vitendo. Kutumia data kusaidia maamuzi bora katika biashara, afya na elimu. Ujuzi wa kifedha, yani financial literacy, ni kupanga bajeti kuwekeza na kusimamia raslimali kwa busara. Ujuzi wa tamaduni tofauti kuelewa na kuheshimu tamaduni na mitazamo tofauti duniani. Kujifunza lugha zaidi ili kuwasiliana na watu wengi zaidi kwa ufanisi. Kwa kifupi, ningependa kujifunza ujuzi unaoongeza thamani kwa watu na jamii. Sio tu kwa faida binafsi.

Unapenda mikutano ya aina gani, mikutano yenye malengo wazi, ambayo kila mshirika anajua, kwa nini nimekutana na mna kutana kufika nini? Mikutano mifupi lakini yenye tija, si mirefu bila sababu, bora dakika chache zenye maamuzi, mikutano ya ushirikiano, au collaborative, kila mtu anapewa nafasi ya kutua mawazo yake, mikutano ya kupanga mikakati, inayolenga suluhisho na watuwa zinazofuata, si lawama. Mikutano inayotumia data na ushahidi. Maamuzi yanayotegemea tarifa sahihi. Mikutano ya kujifunza, mafunzo, warsha au kushirikiana maarifa mapya. Mikutano yenye heshma na utulivu. Maoni tofauti yanaheshimiwa. Sipendi sana mikutano isio na ajenda. Mikutano mirefu bila maamuzi. Mikutano ya malalamiko bila suluisho. Kwa kifupi, napenda mikutano inayozalisha matokeo halisi.

Unafana nini kulinda mazingira? Kwanza ni kupunguza matumizi ya raslimali. Hii ni kutumia umeme na maji kwa uangalifu na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pili ni kuhamasisha matumizi ya teknolojia, rafiki kwa mazingira, kama hati za kidigitali badala ya karatasi nyingi. Kusaidia urejeshaji au recycling. Hii ni kutenganisha taka na kuimiza matumizi ya vitu minavyoweza kutumika tena. Nne, ni kuelimisha na kuamasisha wengine kwa kushiriki maarifa kuhusu adhari za uaribifu wa mazingira na suluisho zake. Watano, ni kusaidia mipango ya maendeleo endelevu. Hii ni kuunga mikono mawazo na miradi inayolinda mazingira kwa muda mrefu. La mwisho ni kupunguza uchafuzi wa mazingira. Hii ni kama kupunguza safari zisizo za lazima na kuunga mkono kwa nishati safi. Kwa ujumlo, ningelenga kulinda mazingira kwa vitendo vidogo lakini endelevu kwa sababu badiliko makubwa huanza na atua ndogondogo.

Unashughulikia wateja vipi? Nina shugulikia wateja kwa njia ya heshima, uvumilivu na kuelewa mahitaji yao. Kwa kifupi, nafanya hivi. Kusikiliza kwa makini, kwanza ninaelewa tatizo au swali la mteja bila kukatiza. Kuonyesha heshima na huruma, kila mteja ni muhimu, hata akiwa na changamoto au hasira. Kutoa maelezo wazi na sahihi. Najitahidi kujibu kwa lugha rahisi na inayo eleweka. Kutatua matatizo kwa vitendo na pendekeza suluisho linalowezekana na hatua za kukufuata. Kua mvumilivu, najua si kila mtu anaelewa haraka au ana uzoefu wa teknolojia. Kuhakikisha ufuatiliaji, kuhakikisha mteja ameridhika au anajua hatua inayofuata. Kudumisha uaminifu na linda taarifa za mteja na kuepuka kutoa ahadi zisizoweza kutimiza. Kwa ujumla, lengo langu ni kumfanya mteja, ajisikie kusikilizwa, kuheshimiwa na kusaidiwa ipasavyo.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Ningetumia muda wangu wabure kwa njia hizi. Kujifunza vitu vipi kama kusoma, kufuatilia teknolojia, au kujifunza ujuzi unaojenga uwezo wangu. Kutafakari na kupanga. Kujiuliza nimefanya nini vizuri na nifanye nini bora zaidi. Kusaidia wengine, kushiriki maarifa au ushauri unaoweza kuwasaidia. Kujiburudisha kwa njia tulivu. Kusikiliza muziki, kusoma, hadithi au kutazama maudhui yenye elimu. Kukuza ubunifu, hii ni kufikiria mawazo mapya au njia bora za kutatua changamoto. Kwa kifua, ningetumia muda wangu wabure, kujiboresha na kuleta dhamani hata wakati wa kupumzika.

Je, unapenda kupika? Ndiyo, napenda kupika. Kupika ni ubunifu, kuchanganya viungo na kujaribu ladha mpya ni njia ya kujali wengine kuandaa chakula kwa familia au marafiki ni ishara ya upendo. Kuna fundisho uvumilivu na mpangilio, kufuata hatua na muda sahihi, kuna tuliza akili, kupika taratibu kunaweza kuwa kama tiba au therapy, ningefurahia hasa kupika vyakula vya asili vya kiafrika kama wali, mboga za majani au viazi. Kujaribu mapishi mapya mepesi yasiyochukua muda mwingi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Utaratibu wangu wa jioni, kwanza ni kumalika kazi na kupanga siku ya kesho. Kwa hakikisha kazi za siku zimekamilika na kuweka vipaumbele vya kesho. Kupumzika kidogo, labda kwa kusoma, kusikiliza muziki, au kuangalia habari zinazojenga maarifa. Tatu ni mlo wa jioni. Ambayo ni kula chakula kidogo cha afya na kushirikiana na familia au marafiki. Nne ni kutafakari na kushukuru. Hii ni kufikiria mambo mazuri yaliyotokea siku hiyo na kuyarekebisha makosa. Na tano ni kujiandaa kwa usingizi. Hii ni kupunguza mwanga wa screeni, kupumzika akili na kutuliza mwili. Na mwisho ni kusoma au kujifunza kidogo. Kwa mfano, kitabu cha elimu, taarifa mpya au somo la kuvutia. Kwa kifupi, jioni yangu ni ya utulivu kupanga na kujijenga kwa siku inayofuata.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Natokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na heshima. Kwa sababu yanaeza kunisaidia kuboresha kile ninachofanya. Kwanza, ninasikiliza kwa makini bila kukatiza ili kuelewa ujumbe halisi. Nina chambua maoni kuona ni yepi yanajenga na yanaeza kunisaidia kukuwa. Ninakubali maoni ya kujenga hata kama ni changamoto kwa sababu hunisaidia kujiboresha. Ninauliza maswali ya ufafanuzi pale ambapo si elewi vizuri, nina chukuwa hatuwa kurekebisha pale inapohitajika, nina shukura anayetowa maoni kwa sababu kuchukuwa muda kunishauri ni ishara ya kujali. Kwa kifupi, ninaona maoni kama fursa ya kujifunza na kukuwa, si kama mashambulizi ya kibinafsi.

Niambie kuhusu mchezo wako unayopenda katika olimpiki. Mchezo zangu ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mchezo ya riadha. Hasa mbio za masafa ya kati na marefu kama mita mianane, mita mita elfu tano, mita elfu kumi. Sababu zinazo nifanya nipende ni hizi. Unahitaji ni dhamu na vumilivu mkubwa, si kasi tu, bali pia mbinu na akili. Mkakati ni muhimu, kujua lini uharakishe au uhifadhi nguvu. Ni mchezo wa watu wote, mtu yoyote anaweza kukimbia bila vifaa vingi. Hii inahusisha fahari ya taifa Kenya imekua ikifanya vizuri sana kwenye riadha. Jambo linalotia moyo na kujivunia. Zaidi ya yote, riadha inatufundisha kuwa mafanikio hutokana na mazoezi ya mara kwa mara, subira na kutowacha hata unapochoka au kulemewa.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Nawatia moyo wenzangu kwa vitendo na maneno chanya. Kwa sababu mazingira mazuri ya kazi uongeza ari na matokeo, hivi ndivyo ninafanya. Na wasikiliza kwa makini wanaposhiriki changamoto au mawazo yao. Ninatambua na kusifu juhudi zao, hata kwa mambo madogo walioyafanya vizuri. Ninawapa maneno ya kutia moyo, hasa wanapo kata tama au kukosea. Ninatia msaada pale ninapoweza bila kusubiri au kuombwa. Ninawahimiza kuweka malengo yanayowezekana na kuwasaidia kuyafikia. Ninaonyesha mfano mzuri kwa bidii, nidhamu na mtazamo chanya kwa ufupi, naamini kuwatia moyo wengine ni kujenga timu imara ambapo kila mtu anajisikia kuthaminiwa na anahamasa ya kufanya vizuri zaidi.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Ndiyo, nimewahi kusafiri maeneo mazuri sana ambayo yameniacha na kumbukumbu nzuri. Miongoni mwa maeneo yanayofurahia ni pwani ya Kenya, yaani diani na malindi. Fukwe safi, upepo mwanana wa bahari na mandhari ya kupumzisha akili. Hifadhi ya maasai mara, kuona wanyama pori katika mazingira yao ya asili ni tukio la kipekee sana. Naivasha ni ziwa nzuri, hali ya hewa ni tulivu na mazingira ya asili yanayofaa mapumziko. Mlima Kenya ni maeneo ya chini, mandhari ya kijani, baridi ya kupendeza na utulivu wa asili. Safari hizi zimenifundisha kuthamini uzuri wa asili, tamaduni na umuhimu wa kuchukua muda kupumzika. Kila sehemu ina uzuri wake wa kipekee na somo lake.

Mahali gani pakihistoria ungependa kutembelea? Mahali pakihistoria ningependa kutembelea ni piramindi za misri au giza. Sababu zinazofanya nipende kuyatembelea ni hizi. Ni kati ya maajabu ya dunia ya kale yaliyodumu kwa maelfu ya miaka yana historia ya kuvutia sana kuhusu ustaarabu wa misri ya kale, farao na maisha ya zamani. Ujenzi wake ni wa kushangaza ukizingatia teknolojia ndogo iliyokuwepo wakati huo. Ni urithi wa dunia unaofundisha binadamu kuhusu, ubunifu na maarifa ya kale. Kutembelea piramidi za giza kungekua fursa ya kujifunza historia kwa macho. Si kwa kusoma vitabu tu na kuthamini safari ndefu ya maendeleo na ya mwanadamu.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa simu wa Android. Sababu zinazo nifanya ni upende ni hizi. Kwanza, simu za Android ni raisi kwa kutumia na kujibinafsisha. Naweza kurekebisha simu kulingana na maitaji yangu. Inatoa uhuru zaidi wa programu na mipangilio tofauti. Inachagua nyingi za bei kulingana na uwezo wa mutu. Inapatikama kwa vifaa vingi kutoka kwa wazalishaji tofauti. Hata hivyo, nina amini kilicho muhimu zaidi, si mfumo pekee bali ni jinsi inavyo kusaidia kufanya kazi zako kwa ufanisi na mawasiliano vizuri.

Nyama gani unayoipenda zaidi. Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku, sababu ni hizi. Ni laini na ni tamu, unaeza kupika kwa njia nyingi, kuchoma, kuoka, kukaanga au kuandaa mchuzi mzuri. Inalingana na vyakula tofauti kama wali, ugali, chipsi au mboga. Ni chanzo kizuri cha proteni kinachosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Inapatikana kirahisi na kwa bei nafuu zaidi kuliko baadhi ya nyama nyingine kama ng'ombe au kondo. Kwa kifupi, nyama kuku ni kitamu, rahisi kupika na chenye faida kiafya.

Unaboreshanaje michakato ya kazi? Ninaboresha mchakato ya kazi kwa mfumo wa atua kwa atua ili kuongeza ufanisi na kupunguza makosa. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kwanza ni kutambua michakato muhimu. Kwanza ninangalia ni atua zipi kazini zinachukua muda zaidi au zinazalisha makosa mara kwa mora. Kuchambua utendaji. Kuangalia jinsi kila atua inavyofanyika. Ni nani anayeusika. Na ni changamoto zipi zinazoibuka. Kutatua changamoto, kuboresha au kubadilisha atuwa zisizofaa. Kuondoa urediaji usioitajika na kupunguza upotevu wa muda au raslimali nne ni kuanzisha mbinu bora, kutumia teknolojia au zana za kusaidia kazi. Kama programu za kufuatilia au templates za kazi. Kujenga kanuni za kufuatilia. Hii ni kueka vyashiria vya utendaji Yani KPLs ili kuona mabadiliko yana faida. Kujifunza na kurekebisha. Mara kwa mara kuchambua matokeo na kuboresha zaidi mchakato. Pale inapoitajika. Kwa kifupi, ninauona ubora wa mchakato wa kazi kama mchanganyiko kuchambua, kuboresha, kufuatilia na kujifunza ili kufanya kazi iwe raisi haraka na yenye tija zaidi.

Je? Unagawanya taka zako? Ndiyo, ninaeka juhudi za kugawanya taka zangu ili kusaidia mazingira na usafi wa jumla. Hivi divyo ninavifanya. Kwanza taka zinazoeza kurejelewa kama karatasi, plastiki, chupa za kinywaji, zinagawanywa tofauti na zile zisizo rejelewa. Taka za kikaboni kama mabaki ya chakula najaribu kuyatumia kwa njia ya komposti pale inapoezekana. Taka zisizoweza kurejelewa zinatolewa kwa mfumo wa kawaida na wa usafi. Inazingatia kupunguza taka kwa kununua kwa jazo unaoitajika na kutumia upya baadhi ya vifaa. Kwa kifupi, kugawa taka ni njia ya kutunza mazingira na kuwaonyesha uwajibikaji wa kijamii kwa jumla.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherehekea siku ya kuzaliwa. Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa, ninajitahidi kufanya mambo ambayo yananifanya nijisikie furaha na kushirikisha wale ninao wapenda. Hivi ndivyo kawaida ninavyo fanya. Kwanza ni kukusanyika na familia na marafiki. Mara nyingi ni chakula cha pamoja au hafla ndogo nyumbani au mahali tulivu kukata keki ni ishara ya sherehe na furaha. Mara nyingine pia kushirikisha wenzangu kwa maneno mazuri, kubadilishana zaidi ndogo si lazima ziwe kubwa lakini zinadhibitisha upendo na kushirikiana. Kuchukua picha na kumbukumbu ili siku hiyo ibaki ya kipekee katika kumbukumbu. Kutafakari mwaka uliopita, kuangalia mafanikio na changamoto, kisha kuweka malengo mapya ya mwaka ujao. Kwa kifupi, siku ya kuzalewa ni muda wa furaha, shukrani na kuunda kumbukumbu nzuri na wale unaowapenda.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kipimo na nidhamu. Hivi ndivyo nina vya ya ona, hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi au shuguli nyingi. Uongeza ushirikiano na ushindani wa kirafiki, asa michezo ya mtandaoni. Huni nifunza mkakati na kufanya maamuzi ya haraka. Ninadhibiti muda ili isichukue na fasi ya majukumu muhimu. Michezo ninayopendelea ni hile ya mkakati. Michezo ya michezo ya ni sports games na adventure. Kwa sababu huniipa changamoto na burudani wakati mmoja. Na uniondolea mawazo kiuwa ni naamu. Kwa kifupi, michezo ya video kwangu ni burudani nzuri nikifanya kwa uwiano.

Eleza chumbachako chakulala. Chumbachangu chakulala ni mahali pautulivu na kupumzika. Kilicho undwa kwa namna kufanya moyo ni jisike vizuri. Hivi ndivyo ni navyoeleza. Kitanda ni kikubwa na kilicho na starehe. Kwa hivyo ni rahisi kulala vizuri. Rangi za ukuta ni tulivu. Maranyingi ni za kijani, sa mawati, au nyeupe zinazo punguza msongowa mawazo. Kuna mwangawa kutosha napazia. Unaweza kuthibiti mwanga kulingana na muda wa siku au mood na fasi ya kuhifadhi ni ya kutosha. Vitabu, nguo na vitu vya binafsi, viko vizuri na vinapangwa kwa mpangilio. Vitu vidogo vya asili kama mimea ndogo, humfanya mtu ajisike karibu na asili. Nitulivu, hakuna kelele nyingi, jambo li naloongeza usingizi, mzuri na kupumzika kwa akili. Kwa kifupi, chumba changu ni mahali pafaraja, utulivu na kupumzika. Kinacho nisa mtindo wangu wa maisha ni tulivu na yenye mpangilio.

Jee, unapenda maua? Ndiyo, napenda maua kwa sababu yanaongeza uzuri, utulivu na hisia chanya mahali yalipo. Sababu zinazofanya niyapende. Kwanza, ni uipendezesha mazingira na kufanya nafasi ionekane hai na ya utulivu. Hupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya amani na kutulia. Harufu yake ni yakupendeza, hasa maua asili, niishara ya upendo na shukrani. Yanafaa kama zawadi pia kwa kifupi, maua hunifanya nijisikie vizuri na hunikumbusha uzuri wa asili.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati ninapokuwa na wasiwasi, ninafanya mambo kadhaa ili kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwanza, ni kupumua kwa kina na utulivu, napumua polepole na kuzingatia kila pumzi ili kupunguza mchezuko wa akili. Kurekodi mawazo, hii ni kuandika kile kinachonisumbua, kunanisaidia kuona tatizo kwa uwazi na kupunguza mzigo wa akili. Kutembea au kufanya mazoezi madogo, mwili unaposonga akili pia inatulia. Kusikiliza muziki wa utulivu, hii huchangia kuondoa hisia za wasiwasi. Kuzungumza na mtu wa kuaminika. Mara nyingi, kushirikisha mawazo kunapunguza mizigo na kunipa mtazamo mpya. Kupumzika na kulala vizuri, usingizi mzuri husaidia akili kushughulikia wasiwasi kwa urahisi zaidi. Kwa kifupi, inashughulikia wasiwasi kwa utulivu, hatua za kimantiki na kutafuta msaada pale inapohitajika, badala kukimbilia hisia tu.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia? Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayojikita katika ujuzi wa mawasiliano, usimamizi wa wakati na utatuzi wa changamoto. Hivi ndivyo amenisaidia. Kwanza mawasiliano bora, mafunzo ya jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima yamenifanya niwe na uhusiano mzuri na wenzangu na wateja. Usimamizi wa muda, kujifunza kupanga kazi, kuweka kipaumbele na kutumia zana za kufuatilia kazi kumeongeza tija kazini. Utatuzi wa changamoto, mafunzo ya jinsi ya kuchambua tatizo, kutafuta suluhisho na kufanya maamuzi ya haraka yamenifanya niwe na ujasiri kazini. Ushirikiano na kazi ya timu. Mafunzo ya kazi ya pamoja yamenisaidia kuhimiza ushirikiano, kushirikiano bila migongano na kufanikisha malengo ya timu. Kwa kifupi, mafunzo haya yamenisaidia kukuza ujuzi, kuongeza tija na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Unakaa adi saa ngapi usiku? Kwa kawaida, ninakaa adi karibu saa nne au saa tano usiku kulingana na shuguli za siku. Hii ni kwa sababu, napenda kulala vya kutosha ili nishugulikie kazi na majukumu kwa nguvu kamili siku inayofuata. Mara nyingine, nakaa kidogo zaidi kusoma kupanga kazi au kupumzika na burudani ndogo kama muziki au filamu. Naweka muda wa kuondoka kwa elektroniki kabla ya kulala, ili usingizi uonekane zaidi na wa ubora. Kwa kifupi, napendelea kulala mapema, nakini nikendelea kidogo usiku ikiwa kuna shuguli muimu au kupumzika.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Ninapoanzisha mradi mpya wa kazi. Ninafuata hatua za kimkakati ili kuhakikisha mradi unafanikiwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Hivo ndivyo ninavyofanya. Kwanza, ni kuelewa lengo la mradi. Kwanza, najua malengo makuu na matokeo yanayotarajiwa. Kukusanya taarifa, kuchunguza mahitaji, rasilimali na changamoto, zinaweza kujitokeza. Kueka mpangilio na muda. Kugawa mradi katika hatua ndogo, yaani milestones na kuamua vipaumbele. Kuchagua timu au washirika. Kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake na nafasi yake katika mradi. Kuweka mbinu za kufuatilia, kutumia zano za kupanga kazi, kama kalenda, dashboards au ripoti za maendeleo. Kufanya utekelezaji wa awali. Mara nyingine. Napima hatua ndogo kwanza ili kuona kama kuna maboresho nahitajika, kuchambua na kurekebisha. Hii ni kuchukua maoni, kurekebisha mikakati na kuendelea na mradi kikamilifu. Kwa kifupi, kuanzisha mradi mpya kwangu ni mchanganyiko wa kupanga, kufanyia majaribio, kushirikisha wengine na kufuatilia maendeleo kwa umakini.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika, ninafanya mambo kadhaa kulingana na mazingira na muda wa tukio. Kwanza ni kutumia taa mbadala au mishuma, ili kuendelea na shuguli muhimu kama kusoma au kuandika. Kuzima vifaa visivyo hitajika, ili kuepuka upotevu, wa betri au vifaa kuharibika. Kufanya shughuli zisizo tegemea umeme, kama kusoma kitabu, kupanga kazi, au kufanya mazoezi madogo. Kupanga au kupanga tena ratiba, kutumia muda huu kuandaa orodha ya kazi zinazofuata au kupanga vipaumbele. Kushirikiana na familia au wenzangu, hii ni kutumia muda kuzungumza badala ya kutumia vifaa vya kielektroniki. Kwa kifupi, napendelea kutumia wakati wa kukosekana kwa umeme, kwa kujipanga, kupumzika, au kufanya shughuli zinazoboresha akili, badala ya kuchanganyikiwa na kukasirika.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mara nyingi, ninaenda maktaba mara kadhaa kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Sababu zinazofanya niende, kusoma vitabu na magazeti ambavyo havipatikani kwa urahisi mtandaoni. Kufanya utafiti wa kina kwa kutumia raslimali za maktaba kama journals na archives. Kutafuta utulivu, maktaba ni mahali pazuri pa kuzingatia na kuzingatia kazi au masomo. Kushirikiana na wengine. Mara nyingine hawakutanisha watu wenye masilahi sawa kwa mafunzo au semina. Kwa kifupi, maktaba kwangu ni mahali pa kupata maarifa, utulivu na kuendeleza ujuzi.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa masika. Au spring, sababu ni hizi. Asili inakuwa ya kijani na maua yanachanua ikitoka hisia ya upya na matumaini. Hali ya hewa ni tulivu, si baridi sana na si joto kali. Ikifaa kwa shughuli za nje, sauti za ndege na mazingira ya asili, huongeza furaha na amani ya akili. Ni wakati wa kuanza mambo mapya kama miradi au mazoezi kutokana na nishati ya misimu. Kwa kifupi, misimu wa masika ni mchanganyiko wa uzuri wa asili, hewa nzuri na hisia ya kuanza upya. Jambo linalonifanya nijisikie furaha na motisha.

Unaeka neno siri salama vipi? Ninaeka neno siri salama kwa njia ya ufahamu na mbinu dhabiti. Ili kulinda tarifa zangu binafsi na za kazi. Hivi ndivyo ni navyofanya. Kwanza ni kutumia mchanganyiko mgumu, neno la siri lina mchanganyiko herufi kubwa, ndogo, namba na alama maalum. Kuepuka maneno rahisi, situmi majina, tarehe za kuzaliwa, au maneno kawaida. Kubadilisha neno siri mara kwa mara kila mwezi kadhaa hasa kwenye akounti muhimu. Kutumia maneno ya siri tofauti kwa kila akounti ili kosa la akounti moja lisiusishe zingine. Kutumia meneja wa maneno ya siri au password manager kwa hifadhi salama na rahisi ya maneno yote ya siri. Usisambaze neno siri kutoandika kwenye karatasi au kufichua kwa wengine. Kwa kifupi, kuweka neno siri salama ni mchanganyiko wa ubunifu, taadhari na kutumia teknolojia sahihi ili kulinda salama wa data binafsi.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa mwili na akili. Ili kudumisha afya na kuondoa msongo wa mawazo. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kutembea au kukimbia kwa dakika ishirini au thelathini kila asubuhi. Kuamsha mwili na kuongeza nishati. Mazoezi ya mkau na mwili kama "steamer", "push-ups" au "stretching". Husaidia misuli na kuboresha mtiririko wa damu. "Meditation" au yoga kwa dakika kumi au kumi na tano. Hii ni kuimarisha akili na kupunguza wasiwasi. Mazoezi madogo ya nguvu mara kwa mara kama "lifting" au "resistance bands" ili kudumisha nguvu za misuli. Kufanya shughli za kila siku kwa mwendo hata kazi nyepesi zinasaidia mwili kuwa "active". Kwa kifupi, mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa kuimarisha mwili na akili. Ikilenga afya bora na motisha ya kila siku.

Unashugulikia kazi za dharura vipi? Ninaposhugulikia kazi za dharula. Ninazingatia haraka, utulivu na mpangilio. Ili kuhakikisha tatizo, linafikia kwa ufanisi. Bila kuadhiri kazi zingine kukadiri hatua za haraka, kupanga ni nini kinaweza kufanywa mara moja, na nini kinaweza kusubiriwa kidogo. Kushirikisha timu husika, kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake, ili kazi ifanyike haraka, kutumia zana au rasilimali zinazohitajika kama vifaa, teknolojia au mwongozo wa dharura, kufuata hatua kwa ufanisi, kufanya hatua moja baada ya nyingine bila kuchanganyikiwa, lakini kwa kasi, kuthibitisha matokeo, kuhakikisha tatizo limekwisha na hakuna athari nyingine zinazoweza kutokea, kuchambua baada ya dharura, kujifunza kutoka kwenye tukio ili kuepuka kurudia dharura kama hiyo baadae. Kwa kifupi, shugulikiaji wa dharura ni mchanganyiko wa utambuzi wa haraka, mpangilio wa kimantiki na ushirikiano.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri nitakupa kwa mtu mwingine, ungekua wa busara, wa vitendo, na raisi kueleweka. Hili uweza kusaidia maisha yake bila kuwasumbua. Hapa ni mfano wa ushauri wangu. Jali muda wako na nishati yako. Jifunze kupanga kazi na vipaumbele hili kuepuka msongo usio itajika. Jifunze kila siku, chochote kidogo unachojifunza, kinaongeze uwezo wako na kunakili changamoto za badae. Dhamini mahusiano, kushirikiana, kusikiliza na kusaidia wengine huunda mtandao wa msaada muhimu. Usiogope changamoto, changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Fanya mambo kwa moyo mwema, hii hutoa furaha na amani, si kwa wewe tu, bali pia kwa wengine. Kwa kifupi, ushauri wangu ungekua kila siku jifunze dhamini wengine, shiriki kwa moyo mwema na usikate tamaa mbele ya changamoto.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya asali au ya kahawa ya kijani. Sababu ni hizi, uchangia kuamsha mwili na akili, hii hunipa ni shati ya kuanza siku vizuri. Chai yenye ladha laini na tamu kidogo hufanya asubuhi iwe ya utulivu. Husaidia umakini, hasa ikiwa nina kazi ya kusoma mapema asubuhi. Kahawa ya kijani au chai asili ni nzuri kiafya na haina kemikali nyingi. Kwa kifupi, kinywaji cha asubuhi kwangu ni chanzo cha nishati, utulivu na furaha ya mwanzo wa siku.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na nimekuwa ni uzoefu wa maana sana kwangu. Hivi ndivyo nilivyoshiriki, kusaidia wenye uhitaji wa chakula, kushiriki katika ugawaji wa chakula au kusaidia katika vikundi vya msaada, kuhifadhi mazingira kama kupanda miti, kusafisha maeneo ya umma au kushiriki kampeni za kuokoa mazingira. Kusaidia kielimu, kufundisha watoto au kushirikiana na maktaba za jamii, kusaidia kuongeza maarifa, kujitolea kwenye mashirika ya kijamii, kushirikiana na miradi ya afya, misaada ya dharura au shughuli za kijamii. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea ni njia ya kutoa msaada, kujenga jamii na kujenga furaha ya ndani.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mandhari nzuri niliwahi kuona ni mazingira ya asili, yenye mchanganyiko wa rangi, mwanga na utulivu. Baadhi ya mandhari hayo ni pwani ya diani, maji ya bluu ya bahari, mchanga safi na upepo mwanana. Hifadhi ya wanyama pori, Masai Mara, kuona wanyama wakubwa katika asili yao ni tukio la kushangaza. Mlima Kenya na naivasha, milima yenye kijani kibichi, ziwa lenye utulivu na anga ya kupendeza. Machweo ya jua, rangi za shaba, waridi na dhahabu zikichanganyika na anga safi. Bustani au misitu ya asili, mandhari tulivu, maua yanachanua, na ndege wanapopiga kelele. Kwa kifupi, mandhari ninayopenda ni yale yanayoongeza amani ya akili, furaha na kuhamasisha kudhamini uzuri wa asili.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi? Ninajihisi chanya na makini kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinasaidia kuboresha ujuzi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hizi ndizo na shughulikia. Kwanza ninaona tathmini kama fursa ya kujifunza, sio adhabu bali mwongozo wa kuboresha utendaji. Ninachambua maoni yaliyotolewa kuona ni sehemu gani ninaweza kuboresha au kuendelea kufanya vizuri. Ninauliza ufafanuzi pale ninapohitaji kuhakikisha ninaelewa kwa undani maoni yote muhimu. Ninaeka mpango wa kuboresha, kuchukua hatua dhahiri kulingana na tathmini ili matokeo ya jayo yawe bora zaidi. Ninaishukuru tathmini kwa sababu mtu alitumia muda kushughulikia kazi yangu na hiyo ni fursa ya kukua. Kwa kifupi, tathmini za kazi kwangu ni mwongozo wa kukua, kuimarisha ujuzi na kuongeza tija badala ya kitu cha kukatisha tamaa.

Unakula nini mara nyingi? Mara nyingi ninakula chakula cha asubui kilicho rahisi, chenye afya na kinachonipa nishati. Hivyo ndivyo kawaida napendelea. Uji wanafaka au oats, rahisi yenye protini na wanga. Uchangia nishati ya mudamrefu. Mayai nichanzo kizuri cha protini na virutubisho. Mkate wangano nzima au sandwich nyepesi. Kutowa nguvu bila kupindukia. Matunda kama ndizi, machungwa au mapera hutowa vitamini na nguvu ya haraka. Kinywaji cha asubui kama chai, kahawa au maji ya matunda kwa kuanza siku kwa nishati. Kwa kifupi, chakula changu cha asubui nichanzo cha nguvu, afya na kuamsha mwili na akili kuanza siku vizuri.

Chagula gani cha kigeni umewai kujaribu? Ndiyo, nimewai kujaribu chakula cha kigeni na ni uzoefu wa kupendeza sana. Mfano wa chakula nachokipenda ni sushi ya japani, samaki safi, wali na ladha ya wasibu na ya soya. Ilinipa uzoefu mpya wa ladha na mbinu ya kula. Taco au Mexico, mchanganyiko wa nyama, mboga na viungo kwenye mkate mdogo ladha yake ni ya kipekee na ya kuvutia. Pasta au italia, hasaa spaghetti au lazanya, imechanganyika ladha za kipekee kwa ujuzi na jibini. Kujaribu vyakula vya kigeni unifundisha kubadilika kwa ladha, kuthamini tamaduni nyingine na kuonja mambo mapya bila hofu.

Unafanya nini wakati wa mapumziko wa mchana? Wakati wa mapumziko wa mchana, ninajaribu kufanya mambo yanayonipa nafuu ya akili na nguvu mpya kabla ya kuendelea na kazi. Hivi ndivyo ninavyofanya mara nyingi. Kula chakula cha mchana kwa utulivu bila haraka. Kutembea kidogo ili kupa mwili na akili mapumziko. Kupumzika kwa muda mfupi, kwa kusikiliza muziki au kuangalia kitu chepesi. Kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki. Kupanga kazi za alasiri ili nijirudishe kazini nikiwa nimepangika. Kwa kifupi, mapumziko ya mchana kwangu na wakati wa kujijenga upya ili nimalize siku ya kazi kwa ufanisi na utulivu.

Shuguli yako ya kupendeza ni ipi? Shuguli ninayopenda na kunivutia zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapia. Ninayoipenda kwa sababu unipa maarifa mapya na kunisaidia kukuwa kiakili. Unifungua mawazo na kunipa mtazamo tofauti ya maisha. Uniletea utulivu na furaha ninapokuwa peke yangu. Unichochea ubunifu na kunisaidia kufikiria kwa kina. Kwa kifupi, kusoma ni shugli inayonipa furaha, maarifa na maendeleo binafsi.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Napendelea kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya karatasi. Sababu ni hizi. Hunionyesha mahali nilipo kwa wakati halisi. Hivyo kupunguza kupotea. Hunipatia njia fupi au ya haraka. Hasa nisipofahamu eneo. Hunijulisha hali ya barabara na msongamano wa magari. Hubadilika kiraisi nikibadilisha mwelekeo au nikikosea njia. Hata hivyo ramani ya karatasi bado ni nzuri kama mbadala au kwa kujifunza geografia kwa kifupi GPS hunipa urahisi, uhakika na amani ya safari.

Unatumia njia gani ya usafiri ya kila siku. Kila siku, ninatumia usafiri wa uma au kutembea kwa miguu kulingana na umbali na shughuli nilizo nazo. Hii ndiyo sababu. Kutembea kwa miguu, hunisaidia kufanya mazoezi na kufikiria kwa utulivu. Usafiri wa uma hunirahisishia kufika kazini bila msongo wa kuendesha. Ni wa gharama nafuu na unaokoa muda katika baadhi ya maeneo. Ni rafiki kwa mazingira, hasa nikitembea au kutumia usafiri wa pamoja, kwa kifupi nachagua njia ya usafiri inayokua rahisi, salama na inayolingana na ratiba ya kila siku.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Ninasherekea mafanikio ya timu kwa njia zinazojenga umoja, shukrani na motisha. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kutambua juhudi za kila mmoja. Kuwapongeza waziwazi na kuwashukuru kwa mchango wao. Kushirikiana pongezi. Kutoa nafasi kwa kila mtu. Kusema alichojivunia na alichojifunza. Sherehe ndogo ya pamoja. Kama chakula cha pamoja au chai ili kusherekea kwa urafiki, kusherekea kwa heshima, si makuu, kuonyesha furaha bila kudharau wengine, kuhusisha mafanikio na malengo yajayo, kuhimiza timu kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa kifupi, kwangu kusherehekea mafanikio ya timu ni kuimarisha mshikamano na kuendelea kujenga motisha ya pamoja.

Je, unapenda kujifunza historia? Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa tulikotoka kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo. Ninaipenda kwa sababu hunifaa maarifa na hekima kutokana na mafanikio na makosa ya watu wa zamani hunisaidia kuelewa tamaduni na jamii tofauti. Huunganisha zamani na sasa. Hivyo kufanya maamuzi ya leo yawe na muktadha. Ina hadithi za kuvutia kuhusu uongozi, mapambano na maendeleo ya binadamu. Kwa kifupi, historia kwangu si masomo tu ya zawani bali ni darasa la maisha linalonifunza kuelewa dunia vizuri zaidi.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda. Kipindi cha televisheni nachopenda ni vipindi vya makala au documentary. Hasa vinavyo husu historia, sayansi na maisha halisi. Napenda aina hii ya kipindi kwa sababu hunipanua maarifa na hunifanya nijifunze mambo mapya. Hunionyesha dunia halisi na matukio ya kweli. Husimulia hadithi yenye maana na mafunzo ya maisha. Hunipa burudani yenye utulivu, si kelele nyingi. Kwa kifupi, napenda kipindi cha televisheni ambacho kina burudisha na kunifundisha kwa wakati mmoja.

Niambie kuhusu timu yako nayoipenda ya mpira wa migu. Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Arsenal FC. Nazipenda kwa sababu ni mtindo wa uchezaji wa kuvutia, kupiga pasi, nidhamu ya timu, na kucheza kwa akili. Kukuza vipaji vya vijana. Arsenal imekua ikipea nafasi wachezaji chipukizi kukua. Historia na utamaduni wa klabu ina hadithi nyingi za mafanikio na mashabiki waaminifu. Vumilivu katika nyakati ngumu imeonyesha uwezo wa kujijenga upya bila kukata tamaa. Kwa kifupi, asenari inanifundisha kuwa na subira, mpango mzuri na kuamini mchakato ni muhimu ili kufikia mafanikio ya kudumu.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu. Yanaonifanya nijisikie nyumbani. Utulivu na usalama. Ni rahisi kupumzika bila kelele nyingi. Majirani wa kirafiki. Watu wanasalimiana na kusaidiana inapobidi. Mazingira safi na ya kijani. Hewa ni safi na kuna nafasi za kutembea. Huduma ziko karibu. Maduka na usafiri vinapatikana kwa urahisi. Ni mzuri kwa matembezi hasa asubuhi na jioni. Kwa kifupi, napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa amani. Urahisi wa maisha na hisia ya jamii.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe ninayopendezwa zaidi ni sherehe ya kuzaliwa, lakini pia napenda sherehe zinazoshirikisha familia na marafiki. Hivi ndivyo zinavyonifanya nijisikie furaha kukusanyika na wapendwa, familia, marafiki au wenzangu, kushirikiana na kucheka kwa pamoja. Kukata keki ni ishara ya kusherehekea maisha na mafanikio madogo. Kubadilishana zawadi ndogo, si lazima ziwe kubwa, lakini zinaburudisha na kuonesha upendo. Kuchukua kumbukumbu, picha na video hufanya sherehe ibaki kuwa kumbukumbu nzuri. Kutafakari mafanikio na malengo, kuona mafanikio ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya kwa kifupi sherehe yangu ya kupendeza ni ile inayoongeza furaha, mshikamano wa kijamii na kumbukumbu nzuri.

Je, unawafahamu majirani zako? Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri. Hivi ndivyo, tunasalimiana na kuzungumza mara kwa mara, hasa pale tunapokutana njiani au kwenye shughuli za mtaa, tunasaidiana kwa mambo madogo kama kushika madirisha, kuangalia nyumba pale mtu yupo mbali, au kusaidiana na watoto. Tunashilikiana katika shughuli za mtaa, kama usafi, matengenezo madogo au sherehe za kijamii. Kujenga urafiki na mshikamano. Hali hii hufanya kuishi mtaa kuwa rahisi na furaha zaidi. Kwa kifupi, majirani kwangu sio tu wanaojulikana bali ni sehemu ya jamii inayosaidia na kushirikiana.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati nina msongo wa kazi, ninafanya mambo katha hili kupunguza mkazo na kuboresha utendaji. Hivyo ndivyo ninavyoshugulikia. Kupumua kwa kina na utulivu, kuchukua dakika chache kupumua kwa utulivu, usaidia kili kutulia, kuratibu kazi kwa kipaubele, kuandika orotha ya kazi muimu na kuzingatia hatua kwa hatua, kutembea kidogo au kufanya mazowezi madogo. Mwili ukisonga, akili ina pumzika. Kuzungumumza na mtu wa kuaminika mara nyingine kushiritisha isia usaidia kupunguza mzigo wa akili. Kusikiliza muziki unaonilea akili usaidia kupunguza msongo na kuongeza motisha. Kuchukua mapumziko mafupi hata dakika tano adi kumi huleta mabadiliko makubwa katika umakini na nishati. Kwa kifupi, napunguza msongo wa kazi kwa utulivu, mpangilio na njia zinazosaidia mwili na akili badala ya kukasirika au kuchanganikiwa.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi napendela kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga ushirikiano, furaha na kumbukumbu mzuri. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kula pamoja chakula cha pamoja ni wakati mzuri wa kuzungumza na kushirikiano. Kucheza michezo ya familia, mchezo ya ubao, karata au mchezo ya inje, unifanya tucheke na kushirikiana. Kusoma au hadithi pamoja, watoto au wenzangu hupata maarifa na burudani. Kutembea pamoja au matembezi ya familia, kunaleta utulivu na mazungumzo ya kirafiki. Sherehe za familia, kusherekea siku za kuzaliwa, mafanikio au sikukuu pamoja. Kwa kifupi, napendelea kutumia muda na familia kwa shuguli zinazaongeza uhusiano, furaha na kumbukumbu nzuri.

Ni rangi gani unayoyipenda zaidi na unayiona wapi? Rangi ninayoyipenda zaidi ni blue ya anga. Kwa sababu inanikumbusha utulivu na upia wa asili. Napenda kuyona pale anga safi asubui au jioni. Rangi ya blue inakamilisha mantari ya utulivu. Maji ya bahari au ziwa muanga wa mwingi wa blue unipaisia yamani na uhuru. Semu tulivu za ndani kama chumba kilicho na rangi za blu hutoisia za kupumzika. Kwa kifupi, blu ni rangi inayongeza amani utulivu na motisha ya kwanza siku au kupumzika.

Unatazama video wapi mtandaoni? Ndiyo. Unatazama video mtandaoni kwa kutumia baadhi ya majukwaa marufu ya video ambayo wengi hutumia pia. Hapa ni baadhi ya sehemu ninazopenda kutazama video. Kwanza ni YouTube. Hii ndiyo moja ya majukumu makubwa zaidi kwa video za aina mbalimbali. Burudani, elimu, vichekesho, mafunzo, muziki na zaidi. Youtube ina mamilioni ya video zinazotazamwa kila siku duniani kote. TikTok ni mahali pazuri pa kutazama video fupi za kuchekesha za burudani na zile zinazojenga ujuzi kwa njia ya mafupi. Instagram au Reels video fupi zinazofanana na TikTok hususan kwenye sehemu ya Reels. Pia huduma za kutirishisha video mtiririko mingine kama Netflix au huduma za utiririshaji yani streaming kwa ajili ya sinema na mfululizo. Hizi mara nyingi huenda zinahitaji usajili kulingana na huduma. Kwa kifupi napenda kutazama video mtandaoni hasa kwenye majukwaa yanayotoa maudhui ya burudani, elimu na habari kwa urahisi kama YouTube, TikTok na Instagram.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo? Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kufanya jambo ndogo lakini la maana ambalo linaweza kuboresha siku yako na ya wengine. Hapa kuna baadhi ya mawazo. Kwanza andika orodha ya malengo madogo ya leo hata kazi ndogo zinapofanywa kwa mpangilio zinakuletea furaha na ticha. Tembea au fanya mazoezi kidogo kuamsha mwili na akili na kuongeza nishati. Fanya jambo jema kwa mtu mwingine kama kumuponda neno la faraja au kusaidia kwa kitu kidogo. Soma au ujifunze kitu kipya au hata dakika kumi na tano au ishirini. Zinaunda tarifa mapia na kukuza akili. Pumzika kidogo kwa kutafakari, kuzingatia mambo mazuri, shukrani na mpango wa siku. Kwa kifupi, wazo zuri kwa siku ya leo ni kuchukua hatua ndogo zinazoleta furaha, tija na amani.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ninayopenda zaidi ni Inception. Ninaipenda kwa sababu inawazo la kipekee sana kuhusu ndoto ndani ya ndoto. Ninalochochea kufikiri kwa kina, inachanganya akili na hisia, inakufanya ujiulize maswali hata baada ya kuisha. Muziki ya wake, yani soundtrack, unaongeza msisimuko na uzito wa matukio. Uigizaji bora na hadithi ilipangwa kwa ustadi mkubwa inahusu muda kumbukumbu na maamuzi mada zinazo akisi maisha halisi. Kwa kifupi, inception ni filamu inayo burudisha kufundisha na kubaki akilini kwa muda mrefu. Kila ukitazama tena, unagundua jambo jipia limetokea.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Ninatumia kompyuta zaidi kwa sababu inasaidia kufanya kazi, kujifunza na burudani kwa urahisi na kwa ufanisi. Hapa ni sababu kuu. Kazi na elimu, kuandika ripoti, kupanga miradi, kufanya mahesabu au kufanya utafiti mtandaoni. Kutafiti na marifa, kupata taarifa, kujifunza mambo mapya na kufatilia maendeleo ya sayansi au teknolojia. Ubunifu na burudani, kuunda michoro, kuhariri picha, au kutazama video na filamu. Mawasiliano kama barua pepe, ujumbe au mikutano ya mtandaoni na wenzangu au familia. Kuripoti na kufatilia maendeleo kutumia programu za hesabu, kupanga na kufanya uchambuzi wa data. Kwa kifupi, kompyuta yangu ni zana muhimu ya kazi, maarifa, ubunifu na mawasiliano.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi, nina sasisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa mwaka, kulingana na mahitaji, uwaribifu, au maendeleo ya teknolojia. Hapa ni jinsi ninavyo fanya. Mara ya kawaida, angalau mara moja au mbili kwa mwaka, nikibadilisha programu, mifumo ya uendeleshaji, au vifaa vidogo vinavyo hitaji usasisho. Pale unapoitajika kama kifaa kimeanza kushindwa au kuna programu mpya inayoitaji vifaa bora zaidi. Teknolojia mpya ninasasisha vifaa kama kuna toleo jipya la teknolojia linalo ongeza tija au usalama. Ukaguzi wa vifaa mara kwa mara nacheka kama vifaa vinafanya kazi vizuri na kufanya maboresho yanayo itajika. Kwa kifupi, nina hakikisha vifaa vyangu vina baki usalama, vya kisasa na vya kusaidia kazi kwa ufanisi.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, yenye mpangilio na yenye ushirikiano nzuri kati ya wafanyikazi. Hapa ni vipengele ninavyo vipenda. Ushirikiano na heshima, timu yenye mawasiliano wazi na kila mmoja akiheshimu mchango wa wingine. Utulivu na umakini, nafasi isio na kelele nyingi, ikirusu, focus na tija. Raslimali za kutosha, vifaa vya kazi, kompyuta na zana zinazofanya kazi iwe rahisi. Mazingira safi na yenye mwanga. Hewa safi, mwanga wa kutosha na nafasi za kutembea au kupumzika kidogo. Inahimiza ubunifu na maendeleo nafasi inayoendelea kuboresha ujuzi na kutoa nafasi ya kufikiria kwa kina. Kwa kifupi, mazingira ya kazi ninayapendelea ni na yanayoongeza tija, utulivu, ubunifu na mshikamano wakijamii.

Unashambuliaje tatizo kazini. Ninaposhambulia tatizo kazini. Ninafuata njia ya kimkakati, yenye mpangilio na yenye uwangalifu ili kuhakikisha tatizo linafuatwa kwa ufanisi bila kuchanganya kazi zingine. Hivi ndivyo ninavyofanya, kuelewa tatizo kikamilifu, kuchambua chanzo chake na athari zake kabla ya kuchukua hatua, kueka mpango wa hatua, kugawa tatizo kuwa sehemu ndogo ndogo na kupanga jinsi kila hatua itafanywa, kushirikisha timu husika, kuhakikisha kila mmoja anajukumu lake na kushirikiana kutatua tatizo, kutumia raslimali zinazohitajika, zana, teknolojia au maarifa maalum ya timu kuchukua hatua kwa ufanisi kutatua tatizo hatua kwa hatua bila kuchanganyikiwa lakini kwa kasi kukagua matokeo kuhakikisha tatizo limekwisha kabisa na hakuna athari nyingine kuchambua baada ya kutatua kujifunza kutoka kwenye tatizo ili kuepuka kurudia makosa au changamoto kama hiyo. Kwa kifupi, kushambulia tatizo kwangu ni utambuzi wa haraka, mpangilio wa kimkakati, ushirikiano wa timu na kuchambua matokeo.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Mara nyingi ninangalia barua pepe kadhaa kwa siku lakini kwa mpangilio wa busara ili kuepuka usumbufu na kuongeza tija. Hapa ni jinsi ninavyofanya. Asubuhi mapema kuangalia barua pepe muhimu kutoka timu au wateja. Mchana kukagua zile mpya na kutoa majibu kwa haraka. Mwisho wa siku kuhakikisha hakuna barua muhimu iliyosalia bila kufanyiwa kazi. Kutumia vigezo vya kipaumbele kuangalia kwanza barua pepe zinazohitaji majibu ya haraka na kuachia zile zisizo muhimu. Kwa kifupi, sina kawaida ya kuangalia barua kila wakati. Bali ninapanga muda maalumu ili kuangalia na kushughulikia barua kwa ufanisi.

Unaifadhi pesa vipi? Ninaifadhi pesa kwa njia zilizo mpangilio, salama na zinazoleta faida kwa muda mrefu. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kwanza ni kueka banki, kueka sehemu ya mapato kwenye account ya banki yenye usalama. Kueka hakiba kidogo kila mwezi, hata kiasi kidogo kinapokuwa cha kawaida. Ujenga akiba kubwa baada ya muda. Kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Kulinganisha gharama na mapato na kuzuia ununuzi usio wa lazima. Wekezaji mdogo mara mingi kueka pesa kwenye wekezaji salama. Unaongeza dhamani kama bima au hisa ndogo. Kupanga bajeti kuandika mapato na matumizi ili kuona ni kiasi gani kinachoitajika na kiasi gani kinachoweza kuhifadhiwa. Kwa kifupi, kuifadhi pesa kwangu ni mchanganyiko wa nidhamu, mpangilio na kutumia mbinu salama za kuongeza hakiba.

Timu gani ya michezo unaofuata? Timu ninazofuata zaidi ni Manchester United. Sababu ninazofuata ni historia ya mafanikio. Timu ina historia ndefu ya ushindi na ushindani wa kiwango cha juu. Wachezaji wenye vipaji, kuangalia wachezaji wakubwa na vijana wanaochipuka kunachochea burudani. Ujasiri na mshikamano wa timu. Jinsi wanavyoshughulikiana kwenye uwanja ni somo la mshikamano, wa kizazi na kijamii. Mashabiki wengi duniani kuungana na mashabiki wengine kunaleta hisia ya familia kubwa kimataifa. Kwa kifupi, Manchester United ni timu inayofuata kwa sababu inaunganisha burudani, ushindano na mshikamano wa kipekee.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni mchanganyiko wa kuamsha mwili, akili, na kujiandaa kwa siku kwa utulivu na mpangilio. Hivi ndivyo unavyokuwa. Kuamka mapema, mara nyingi kabla ya jua kuchomoza ili kuanza siku kwa utulivu, kusafisha mwili, kuoga, kusafisha meno, na mara nyingine kufanya mazoezi madogo ya mwili. Kupumzika kidogo au kutafakari kuchukua dakika chache kupumzika kupumua kwa kina au kuandika mawazo ya asubuhi kula chakula cha asubuhi chakula chenye afya kama mayai, matunda au uji pamoja na kinywaji kama chai au kahawa kupanga siku, kuangalia ratiba, kupanga kipaumbele cha kazi au kuandika orodha ya malengo ya siku kuangalia barua pepe au taarifa muhimu mara chache kwa haraka ili kuanza kazi au shughuli bila kuchelewa. Kwa kifupi, utaratibu wangu wa asubuhi ni kuamsha mwili na akili, kupanga siku na kuanza kwa nishati na utulivu.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ninayoipenda ni upepo mwafaka, jua la kiasi na anga safi. Sababu ni hizi, jua la kiasi hutoa nishati na furaha bila joto kupita kiasi. Upepo mwafaka hunipa hisia ya utulivu na hufanya mazingira kuwa mazuri kwa kutembea au kufanya shughuli za nje. Hewa safi huchangia afya bora na akili tulivu. Mandhari ya mvua au baada ya mvua. Mvua nyepesi au mvua iliyopita huleta harufu nzuri ya asili na anga safi. Kwa kifupi, napenda hali ya hewa ambayo inachangia utulivu, furaha na nishati nzuri ya kufanya kazi au burudani.

Juisi gani ya matunda unayopenda? Juisi ninayo penda zaidi ni juisi ya machungwa. Kwani ni tamu, yenye vitamini na inachangia nishati ya haraka. Sababu ni nazozipenda, hii utoa nguvu na kuamusha mwili ya subuhi. Latha yake ni tamu na ya asili bila kutumia sukari. Ina vitamini C na vinilishe vya afya vinavyo nisaidia kinga ya mwili. Inahisia ya asili na msisimuko wakati wakunywa juisi safi iliopigwa nyumbani. Kwa kifupi, juisi ya machungwa ni chanzo cha furaha, afya na nishati kwa kila siku.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Ninaposhughulikia udhaifu wangu kazini ninafanya hivyo kwa utambulisho, kujifunza, na hatua za kuboresha badala ya kuepuka au kujificha. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kutambua udhaifu, kwanza natambua ni eneo gani linahitaji la kuboreshwa kama ujuzi, mawasiliano au mpangilio wa kazi. Kujifunza na kuendelea ujuzi, kuchukua mafunzo, kusoma au kuuliza ushauri kutoka kwa wenzangu au wakubwa kuweka mpango wa kuboresha, kupanga hatua ndogondogo za kufanya vizuri zaidi kwenye eneo nililohitaji kuboresha kushirikisha wenzangu, mara nyingine kuuliza msaada au maoni, husaidia kuondoa udhaifu na kuboresha ufanisi. Kutathmini maendeleo, kuangalia mara kwa mara kama jitihada zangu zinazalisha matokeo na kurekebisha pale inapohitajika. Kuendelea kujiboresha, kuona udhaifu kama fursa ya kujifunza na si kama vizuizi. Kwa kifupi, kushughulikia udhaifu kwangu ni utambuzi wa ukweli. Kujifunza, mpangilio wa hatua na juhudi za kuboresha kila siku.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi. Unatumia simu yungu zaidi kwa mawasiliano na kupata tarifa kwa haraka. Asa kwa mambo aya mawasiliano kupigia simu, kutuma ujumbe kwa WhatsApp au SMS na kwasiliana na familia, marafiki au kazini. Kupata tarifa mtandaoni, kusoma abari, kutafuta majibu ya haraka au kujifunza jambojipia. Barua pepe na kazi ndogo kuangalia au kujibu barua muhimu nikiwa njiani, kumbukumbu, kupiga picha au video za matukio muhimu, mwelekeo na usafiri, kutumia ramani au GPS kujua njia au maeneo mapya burudani kidogo, kusikiliza muziki au kutazama video kwa muda mfupi. Kwa kifupi, si mkongo ni chombo cha haraka cha mawasiliano, taarifa na urahisi wa maisha ya kila siku.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Ningependa kufaa nguo zinazopendeza, rahisi, na zinazofaa kwa shughuli mbali mbali. Hapa ni baadhi ya aina. Nafasi rasmi kazini. Suruali na shati zina rangi tulivu na za kitalii. Nafasi zisizo rasmi. T-shirt, suruali za kawaida au fulana rahisi za kila siku. Rahisi na za starehe. Jeans au suruali laini ambazo ni rahisi. Kutembea na kufanya shughuli za kila siku, nafasi za baridi au mitaa. Koti nyepesi, sweater au jacket inayoshika joto. Viatu vya starehe, sneakers au viatu vinavyofanya kutembea na kufanya kazi kwa urahisi. Kwa kifupi, napenda nguo ambazo zinazonifanya, nijisikie starehe, kujiamini na zinafaa kwa shughuli zote za siku.

Mwandishi gani wa vitabu ninaopenda? Mwandishi wa vitabu ninayependa zaidi ni Chinua Achebe. Sababu ninazopenda ni uandishi wa hadithi unaochanganya tamaduni na maisha halisi. Jinsi anavyowakilisha maisha kiafrika kwa undani na uhalisia. Kuchangia fikra za kijamii na kiutamaduni. Vitabu vyake vinafundisha kuhusu, historia, jamii na changamoto za watu. Lugha rahisi lakini yenye maana kubwa, inawezesha msomaji kuelewa hadithi na kupata funzo kwa urahisi. Kuamsha fikra na hisia, vitabu vyake huchochea mtu kutafakari na kujifunza kutoka kwenye hadithi. Kwa kifupi, Chinua Achebe ni mwandishi ninayempenda kwa sababu anaandika hadithi zenye maana, zinazoelimisha na zinazoburudisha kwa wakati mmoja.

Unafanya aje kazi ya ushirikiano na wengine? Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninazingatia mawasiliana wazi, heshima na mpangilo wa pamoja ili kufanikisha malengo ya timu. Hivyo ndivyo ni ninavyo fanya, kuwasiliana wazi, kueleza malengo, matarajio na majukumu kwa kila mshiriki. Kusikiliza maoni ya wengine, kudhamini wazo la kila mtu na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao, kugawa majukumu kwa uwiano, kila mmoja anajua jukumu lake na lini linapaswa kufanya. Kuchangia suluhisho pamoja, kushirikiana kutatua changamoto badala ya kila mmoja kufanya pekee. Kukagua maendeleo pamoja, kuhakikisha kazi inafanyika kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa. Kushirikiana kwa heshima, kuimarisha mshikamano wa timu na kuondoa migongano isiyo ya lazima. Kwa kifupi, kazi ya ushirikiano kwangu ni kuheshimiana, kushirikiana na kuhakikisha kila mtu anachangia kufanikisha malengo ya pamoja.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Hapa kuna hadithi fupi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa. Nilipokuwa mdogo, mji wangu ulikuwa mahali pa watu wenye mshikamano mkubwa na historia tajiri. Kila kona ya mtaa, ulikuwa na hadithi yake. Shule ya zamani, walisema shule hiyo ilikuwa na hekima ya wazee na mara nyingi, watoto walikusanyika pale kupata hekima na hadithi za zamani. Mtoto mdogo uliopata katika ya miji, ulirusha furaha kwa watoto ambao tulicheza na kuogelea mwishoni mwa wiki. Na mara nyingine, wazee walituambia hadithi za zamani za mji. Soko ndogo la mtaa, hapa ndipo wazee walikusanyika kila asubuhi na kushirikiana habari na mara nyingine walibadilisha mashahiri na methali. Majirani walisaidiana kila wakati mtu walikuwa na shida kidogo au kubwa. Jirani alikuwa tayari kusaidia jambo lililonifanya nijue dhamani ya mshikamano. Kwa kifupi, mji wangu wa kuzaliwa ilikuwa na maisha ya kijamii yenye mshikamano, hekima na furaha za watoto. Na hadithi zake bado zina nikumbusha dhamani za jamii na urafiki.

Unamahusiano gani na wazee wako? Ninamahusiano ya Heshma, Upendo, na ushauri wakaribu na wazee wangu. Hivyo ndivyo mahusiano yetu yalio. Heshima na ya kujali, ninawaheshimu kwa hekima yao na najua kuwa kila neno lao linauzito. Kusikiliza ushauri wao, mara nyingi wanafundisha masomo muhimu ya maisha, maadili, na mbinu za kushughulikia changamoto. Ushirikiano wa familia wanahusiana na mimi si kama walinzi tu, bali kama wanasaidia katika malezi, maamuzi na furaha za kila siku. Kujifunza kutoka kwao hadithi zao za maisha, historia ya familia na hekima yao hunitia moyo na kunisaidia kukua kimaisha. Kusherekea pamoja, sherehe za familia au siku kuu ni fursa mzuri ya kuimarisha uhusiano na wazee. Kwa kifupi, mahusiano yangu na wazee ni ya heshma, upendo, ushauri na mshikamano wa familia.

Jee, unavaa saa. Ndiyo, ninavaa saa. Lakini si kila wakati. Najivunia zaidi wakati wakazi au sherehe za kijamii. Sababu ninazovaa saa ni kudhamini muda. Usaidia kufuatulia ratiba na shughuli za siku kwa urahisi. Kuongeza mtindo wa mavazi. Inafaa na sura rasmi na ya kila siku. Urahisi kwa haraka na kwa usahihi. Naona muda bila kutumia simu mara nyingi thamani ya hisia, baadhi ya pesa pia uonyesha kumbukumbu au zawadi maluum kutoka kwa watu wakaribu. Kwa kifupi, kuvaa saa kwangu ni kwa ajili ya mtindo, urahisi na utunzaji wa muda.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuamka asubuhi mapema kwa sababu akili huwa utulivu na makini zaidi asubuhi. Ni rahisi kupanga siku na kuweka malengo mapya. Ninapata nishati ya kuanza siku kabla ya shughuli nyingi kuanza. Muda wa utulivu unasadia kutafakari na kujiandaa kiakili. Kwa kifupi, kuamka mapema hunisaidia kuwa mwenye mpangilio, tija na utulivu kwa siku nzima.

Unasherekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Ninasharekea siku ya kuzaliwa kwa njia, zinazo jenga, furaha, mshikamano wa kijamii, na kumbukumbu mzuri. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kukusanyika na familia na marafiki wa karibu, kushirikiana, kucheka, na kufurahia kwa pamoja. Kukata kekia ya kuzaliwa, ishara ya kusharekea maisha na mafanikio madogo, kubadilishana zawadi ndogo. Si lazima ziwe kubwa lakini zinaburudisha na kuonyesha upendo, kuchukua kumbu kumbu, picha na video, hufanya sherehe ibaki kuwa kumbu kumbu nzuri, kutafakari mafanikio na malengo, kuona mafanikio ya mwaka uliopita na kueka malengo mapya ya mwaka ujao. Kwa kifupi, sherehe yangu ya kuzaliwa ni wakati wa furaha, mshikamano wa kijamii na kumbu kumbu za maisha.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako, ninawasilisha na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na mpangilio. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kuwa na maandalizi, kuhakikisha ujumbe wangu una lengo wazi, mukhtasari wa hoja na taarifa sahihi. Kusikiliza maoni yao, siyo tu kuzungumza, bali pia kuelewa mitazamo yao na changamoto wanazokumbana nazo. Kuwasilisha kwa uwazi na kwa lugha rahisi, kuondoa mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anaelewa, kushirikiana na kujibu maswali, kujibu maswali au kutoa ufafanuzi pale panapohitajika, kujenga mshikamano, kuwasiliana kwa heshima, kunasaidia timu kufanya kazi, kwa ushirikiano na motisha. Kwa kifupi, kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu, kwangu ni mchanganyo wa uwazi, heshima, maandalizi na ushirikiano.

Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi? Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba. Sababu ni hizi. Nikipindi cha sherehe na furaha. Sikukuu za mwisho wa mwaka, kuzaliwa na kushirikiana na familia na marafiki. Mazingira ya baridi na mvua kidogo utoa hisia ya utulivu na furaha ya kipekee. Kukisia mafanikio ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Ni wakati mzuri wa kutafakari na kupanga mwaka ujao. Kubadilishana zawadi, furaha ya kutoa na kupokea zawadi ndogo inaburudisha moyo. Kwa kifupi, disemba ni mwezi unaochanganya sherehe, utulivu na mpangilio wa maisha ya badae.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea? Zawadi nzuri niliwai kupokea ni kitabu cha hadithi na hekima kutoka kwa mzazi wangu. Sababu nilipenda zawadi hii iliniwezesha kujifunza kila hadithi ilinifundisha somo la maisha au maadili. Ilikuwa na maana ya kihisia, ilikuwa ishara ya upendo na kuzingatia maslahi yangu binafsi. Ilini chochea kusoma zaidi. Kuendelea kukuza ujuzi na ufahamu wangu. Ilileta kumbukumbu mzuri. Nilipokuwa nikisoma nilikuwa nikikumbuka muda mzuri na mzazi wangu. Kwa kifupi zawadi hii ilikuwa za maana ya kielimu na yenye kumbukumbu mzuri zaidi kuliko zawadi ya vitu ya kifedha.

Je, unaeza kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo, naeza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa si rahisi sana katika dunia ya leo. Hivi ndivyo ningefanya. Kutumia muda na asili, kutembea, kukaa nje, au kufanya kazi za mikono kama bustani, kusoma vitabu vya kuandika, kalamu na daftari badala ya simu au kompyuta, kuzungumza ana kwa ana, kutumia muda na familia au marafiki bila usumbufu wa screen kutafakari na kupumzika kuupa ubongo mapumziko kutoka taarifa nyingi kufanya kazi za nyumbani kupika, kusafisha au kupanga mambo ya nyumbani. Kwa kifupi, siku bila teknolojia inaeza kuwa changamoto lakini pia ni fursa ya utulivu, uhusiano wa kweli na kujijenga kiakili.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na wa riadha. Kwa sababu hunipa msisimuko na burudani kwa wakati mmoja. Hapa ni sababu za kupenda michezo hii. Mpira wa miguu, napenda jinsi timu inavyoshirikiana mbinu za kuchezo na msisimuko wa mashindano, makubwa kama ligi au kombe la dunia. Katika mchezo wa riadha, mashindano ya mbio, marathon au michezo ya viwango vya juu hunikumbusha nguvu na nidhamu za wanariadha. Mashindano makubwa, nashangilia matokeo, ushindi na hata mikakati ya timu au mchezaji anayependeza. Burudani na msisimuko, kutazama michezo kunatoa furaha, msisimuko na mara nyingine ujuzi wa mbinu mpya. Kwa kifupi, michezo ninayopenda kutazama, inachanganya burudani, msisimuko na kujifunza mbinu za ushirikiano na ushindani.

Jee, umewahi kuenda maonyesho ya sanaa, ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, na kila mara ni uzoefu wa kipekee na kuona ubunifu na mitazamo tofauti ya wasta. Hapa ni mambo ni nayopenda kuhusu maonyesho. Kuona kazi za kipekee za wasani, picha, michoro na michoro ya kisasa au ya jadi. Kuchochia ubunifu na fikra. Kazi za sanaa unikumbusha kuangalia mambo kwa mtazamo tofauti. Kushirikiana na wengine, kuona maoni ya watu wengine, kuna panua ufahamu wangu, wa sanaa. Kuchukua kumbukumbu, picha au kumbukumbu za maonyesho ufanya uzoefu ubaki. Kuwa wakudumu, kujifunza mbinu na mitindo mipya, kupata msukumo wa kuboresha ujuzi wangu au kufuata vipindi vya kisasa vya sanaa, kwa kifupi mwonyesho wa sanaa ni chanzo cha burudani, elimu na msukumo wa ubunifu.

Ninapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Ninapendelea mahali pa kimia. Kwani kuna nisaidia kutuliza akili. Kuzingatia kazi na kupumzika. Sababu nihizi utulivu wa akili. Kimia husaidia kufikiri kwa kina na kupanga mawazo vizuri. Kuzingatia kazi au kujifunza sirahisi kufanya kazi au kusoma kwenye kelele nyingi. Kupumzika na kuungana na asili kimia cha asili kama msitu au bustani hufanya mwili na akili kupumzika, kutafakari na kupanga kimia hutoana fasi ya kutafakari juu ya maisha, malengo, ausu luhisho la changamoto. Kwa kifupi napendelea mahali pa kimia kwa sababu kuna nipa utulivu, umakini na nishati ya kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Ngependa kupata mafunzo yanayoengeza ujuzi, ubunifu na ufanisi kazini. Hapa ni baadhi ya aina. Mafunzo ya teknolojia na kompyuta, kutumia programu mpya, zana za kazi, au mbinu za kisasa za usimamizi wa kazi. Mafunzo ya mawasiliano na uongozi. Jinsi ya kushirikiana na wenzangu, kushughulikia migongano na kuongoza timu kwa ufanisi. Mafunzo ya kupanga na usimamizi wa muda, kuongeza tija na kuhakikisha kazi inafanyika kwa mpangilio. Mafunzo ya ushirikiano na timu, kujenga mshikamano na kuimarisha uhusiano wa kazini. Mafunzo ya maendeleo binafsi, ustadi wa kutatua matatizo, ubunifu na mbinu za kukabiliana na msongo wa kazi. Kwa kifupi, ningependa mafunzo ambayo yanasaidia kuwa mzuri zaidi kazini, kuongeza ufanisi na kukuza ujuzi binafsi na kitaalamu.

Niambie kuhusu chakula chako una chokipenda zaidi. Chakula na chokipenda zaidi ni wali na nyama wa kukawanga au ya mchuzi. ninakipenda kwa sababu, ladhake ni tamu na inashibisha. Inaeza kwambatana na mboga kama sukuma wiki au kachumbari. Hivyo ni bora kiafya. Ni chakula cha pamoja, uliwa sana nyumbani na kwenye sherehe. Ni rahisi aisi kupatikana na kuandaliwa kwanjia tofauti tofauti. Kwa kifupi, wali nanyama ni chakula kinachonipa furaha, nguvu na hisia ya nyumbani.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi hufanya mambo madogo yanayoniwezesha kupumzika, kujijenga upya na kuongeza nishati. Hapa ni baadhi ya mambo, ninayoyafanya. Kunywa kinywaji au kula kitu kidogo, kama chai, kahawa au snack rahisi, kupumzika kidogo au kutafakari, kuchukua dakika chache kupumua kwa kina au kutulia akili. Kuangalia haraka taarifa zisizo za kazi. Kama habari au ujumbe mfupi wa rafiki au familia. Kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Hii ni kuinua nishati na kuamsha mwili. Kushirikiana na wenzangu. Hili ni kwa kuzungumza kwa urahisi na marafiki wa kazini. Bila kushughulikia na kazi nzito. Kwa kifupi, mapumziko yangu kazini ni wakati wa kupumzika, kujijenga upya na kuimarisha nishati na mshikamano wa kijamii.

Niambie kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ninachokipenda zaidi ni "Things Fall Apart" cha Achinua Achebe. Sababu ninachopenda kinaonyesha maisha ya kiafrika, hadithi inachambua utamaduni, mila na maisha ya jamii kabla ya ukoloni. Funzo la maisha, kinanifundisha kuhusu nguvu za utu, heshima na matokeo ya maamuzi. Uandishi wa kipekee lugha rahisi lakini yenye nguvu inafanya hadithi ibakie akilini. Kuchangia ufahamu wa kihistoria na kijamii kitabu kinanifundisha kuhusu historia, tamaduni na changamoto za jamii. Kuchochea fikra na tafakari baada ya kusoma, unajiuliza maswali ya maisha, maadili na mitazamo tofauti. Kwa kifupi, "Things Fall Out" ni kitabu cha maana, cha kielimu na chenye kuacha kumbukumbu za kudumu.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako, nataka kufikia maendeleo ya kitaaluma, ufanisi, na kuunda mchango wa maana katika kazi yangu. Hivi ndivyo malengo yangu yanavyoonekana. Kuongezeka ujuzi na study kuwa mtaalamu zaidi katika eneo langu. Kuendelea kujifunza na kushughulikia changamoto kwa ufanisi. Kufanikisha malengo makubwa ya timu. Kuhakikisha kazi ya timu inafanikishwa kwa ubora na wakati unaofa. Kuunda ushirikiano wakudumu. Kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu na washirika wakazi. Kuchangia ubunifu na suluisho. Kutoa mawazo mapya yanayoboresha michakato na matokeo. Kukuwa kimaisha na kielimu. Kufanikisha maendeleo binafsi pamoja na mafanikio ya kazi. Kwa kifupi, lengo langu nikuwa mtaalamu, aliyefanikisha kuunda changamoto za suluhisho na kuacha alama chanya kazini.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ni nalolipenda zaidi ni sayansi ya mazingira. Sababu ni hizi. Ninauhusiano na asili na maisha yetu ya kila siku. Linafundisha jinsi mazingira ya navyofanya kazi na umuhimu wakuyatunza. Kuchochea ufahamu wa afya na usalama. Kujua jinsi hewa, maji na udongo una vyoadhiri afya ya binadamu. Kuchangia uelewa wa kima taifa li nafundisha jinsi watu wanavyoweza kushirikia na kulinda sayari yetu. Kuchanganya fikra na majaribio. Kuchunguza kufanya majaribio na kupata suluhisho la tatizo la mazingira ni burudani na elimu kwa wakati mmoja. Kwa kifupi, sayansi ya mazingira ni somo lenyemaana inachochea ubunifu na hufundisha jinsi ya kuishi kwa heshima na sayari yetu.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa njia zinazo changanya, utulivu, burudani, na kujijenga upya. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kutafakari au kufanya mazoezi ya kupumua. Chukua dakika chache kupumzika akili au kuondoa msongo wa mawazo. Kusoma kitabu au kusikiliza hadithi. Burudani yenye utulivu inasaidia akili kuachilia kazi za siku. Kusikiliza muziki, kunipunguzia msongo wa mawazo na kunipa hisia za furaha. Kuoga au kuunda mazingira ya starehe, unaondoa uchovu wa mwili na kupata usingizi mzuri. Kuzungumza na familia au marafiki, kushirikiana na wengine hutoa furaha na mshikamano. Kwa kifupi, mapumziko baada ya siku ndefu ni mchanganyiko wa utulivu, burudani na kujijenga upya kiakili na kimwili.

Unafanya mazoezi asubuhi ai jioni, mimi hufanya mazoezi asubuhi, kwa sababu ni wakati mzuri wa kuamsha mwili, kuongeza nishati na kuanza siku vizuri. Sababu ni hizi, mwili unakua hai na machozi ya usingizi yanapungua, kuanza siku ukiwa hai kuna chochea nishati, akili inakua makini zaidi, mazoezi ya asubuhi huchangia focus na tija siku nzima. Uchunguzi wa afya Mwili huanza kutumia nishati kwa usahihi na husaidia kudumisha afya ya moyo na misuli. Kuweka mpangilio mzuri wa siku asubuhi niwakati wa kuunda utaratibu mzuri wa siku ikiwemo chakula cha afya na mipango ya kazi. Kwa kifupi, mazoezi ya asubuhi ni njia ya kuamsha mwili akili na kuanza siku kwa nguvu na utulivu.

Jee, unapenda mziki wajadi? Ndio, napenda mziki wajadi, ninaupenda kwa sababu, unanakisi utamaduni na historia, kila ala na wimbo una hadithi na maana ya jamii, unahisia za kweli, nyimbo za jadi huwasilisha furaha, huzuni, shukrani au mafunzo ya maisha. Huleta mshikamano, huimbwa au kuchezwa wakati wa sherehe, ibada au mkusanyiko ya kijamii. Unautulivu wa asili ala kama ngoma, firimbi au zeze. Hii huleta hisia ya karibu na asili. Kwa kifupi, mziki ya jadi ni hazina ya utamaduni, mafunzo na utambulisho wa jamii. Na ndio maana na upenda sana.

Je? Unapiga kura ndio, napiga kura, kwani ni njia muhimu ya kuchangia maamuzi ya jamii na kuunda mustakabali wa nchi, sababu ni hizi. Ni haki na wajibu wa kila raia kupiga kura, kunahakikisha sauti yangu inaskika. Kuchagua viongozi wenye uwezo, kuchangia katika nchakato wa kuchagua viongozi bora na waadilifu. Kushiriki katika mabadiliko ya jamii. Kura yangu inaweza kusaidia kuboresha huduma, elimu, afya na maendeleo ya jamii. Tujihusishe kisiasa kwa amani, ni njia ya amani ya kushiriki katika siasa, badale ya kuachia wengine kufanya maamuzi pekee. Kwa kifupi, kupiga kura kwangu ni njia ya kuonyesha wajibikaji, ushawishi na mshikamano wa kijamii.

Nilengo gani la mudamrefu una kazini? Lengo langu la mudamrefu kazini ni kuwa mtaalamu. Aliyefanikisha kuunda mchanganyo wa maana na kuwa kielezo cha uongozi bora. Hivyo ndivyo linaonekana. Kuendelea kukuza ujuzi wa ustadi. Kuwa hodari zaidi katika kazi yangu na kushughulikia changamoto kwa ubunifu na ufanisi. Kufanikisha malengo makubwa ya timu, kuhakikisha timu inashirikiana vizuri na kufanikisha miradi kwa ubora na hali ya juu. Kuunda uhusiano wa kudumu na washirika, kushirikiana kwa heshima na kuimarisha mshikamano kazini. Kuchangia ubunifu na wa suluhisho, hii ni kutoa mawazo mapya yanayoboresha michakato na matokeo ya kazi. Kukua kimaisha na kielimu, hii ni kufanikisha maendeleo binafsi pamoja na mafanikio ya kazi. Kwa kifupi, lengo langu la muda mrefu ni kuwa kielelezo cha mafanikio, ufanisi na ubunifu kazini.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Ili kudumisha afa nzuri, mimi hufanya mambo mbalimbali yanayochanganya mwili, akili na lishebora. Hivi ndivyo ninavyofanya. Mazoezi ya mwili, kama kukimbia, yoga, au kuogelea mara kwa mara, ili kuimarisha moyo, misuli na unyumbulifu. Lishe bora, kula vyakula venye virutubisho, matunda, mboga na kuepuka vyakula venye mafuta mingi au skari nyingi. Kunywa maji ya kutosha, kuhakikisha mwili unakaa hai na kuondoa sumu mwilini. Kupumzika na usingizi wa kutosha, kulala kwa muda unaofaa ili mwili na akili kupona. Kupunguza msongo wa mawazo, kutafakari, kufanya mazoezi ya kupumua au burudani ya akili kama kusoma, vitabu au muziki, ukwaguzi wa afya mara kwa mara, kuona daktari kwa uchunguzi wa kawaida, ile kudumisha afya na kuzuia matatizo mapema.

Unalinda faragayako vipi mtandaoni? Inalinda faragayangu mtandaoni kwa kuchukua hatuwa za usalama, taadhari na matumizi yenye nidhamu. Hivyo ndivyo ni naviofanya. Kutumia nenosiri imara, mchanganyika wa herufi, namba na alama tofauti. Na nenosiri tofauti kwa kila akaunti. Kuwasha uthibitishaji wa hatuambili yani two-factor authentication. Hii ni kuongeza safu ya ziada ya ulinzi. Kwa makini na tarifa ni nazo shiriki. Kuhepuka kweka atharani tarifa binafsi kama anwani au nyaraka muhimu. Kuhepuka barua pepe na viungo vya utapeli. Hii ni kutoa bofia viungo visivyo waminika. Kusasisha programu na vifa. Masasisho hufungua mianya ya kiusalama. Na muisho ni kurekebisha mpangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami na programu ninazotumia. Kwa kifupi, nalinda faraga yangu mtandaoni kwa mchanganyiko wa taadhari, teknolojia sahihi na maamuzi ya busara.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani, napenda kuwa mahali palipo tulivu, salama na penye mazingira ya asili au mpangilio mzuri. Hivi ndivyo napenda zaidi, mahali pa kimya, unisaidia kufikiri, kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu. Karibu na asili kama bustani, msitu, ufuo au sehemu yenye miti na hewa safi. Mahali salama na safi, hunipa amani ya moyo na uhuru wa kuzingatia mambo muhimu. Penye mwanga wa kutosha, mwanga wa asili unifanya nijisikie vizuri na mwenye nishati. Watu wachache wenye heshima, mazingira yasio na msongamano au kelele nyingi. Kwa kifupi, napenda kuwa mahali panapochanganya utulivu, usalama na uzuri wa mazingira.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Sababu ninazopenda ni hizi. Kujifunza ladha na tamaduni mpya. Kila chakula kina hadithi na utamaduni wake. Kupanua uzoefu, kujaribu vyakula vipya, hufungua mawazo na kuongeza uelewano. Kugundua mapishi mapya, hunipa mawazo mapya ya kupika au kuchagua chakula. Ni burudani. Kuonja kitu kipya, kunaleta furaha na msisimuko. Kwa kifupi, kujaribu vyakula vipya ni njia ya kujifunza, kuburudika na kufurahia utofauti wa ladha.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati ili kukamilisha kazi kwa wakati, nimi hutumia mbinu za mpangilio, nidhamu na umakini. Hivyo ndivyo ninavyofanya. Kupanga kazi mapema, kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo, zinazoeleweka. Kueka ratiba na vipaombele. Kujua kazi muhimu na za haraka kwanza. Kusimamia muda vizuri. Kutumia muda kwa ufanisi na kuepuka kuahirisha kazi kupunguza vishawishi, hii ni kuepuka usumbufu kama mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Kufuatilia maendeleo, huyu ni kukagua mara kwa mara kama nipo kwenye ratiba huomba msaada mapema, pale ninapokwama, naomba msaada ili nisichelewe. Kwa kifupi nakamilisha kazi kwa wakati kwa mpangilio mzuri, nidhamu, binafsi na ufuatiliaji wa mara kwa mara.

Jee, una kumbukumbu gani ya kutisha? Ndiyo, nina kumbukumbu moja ya kutisha kidogo. Ilikuwa siku ya jioni nikiwa mdogo, kulikuwa na giza, mvua kubwa, na umeme ukipiga. Nilikuwa natembea karibu na nyumbani, ghafla nikasikia sauti kali kutoka msituni. Moyo ukapiga kwa kasi nilidhani ni jambo la ajabu au hatari. Lakini baadaye ikagundulika ilikuwa mti uliokuwa umeanguka kwa upepo mkali. Kumbukumbu hiyo ilinifundisha nguvu ya mazingira na umuhimu wa kuwa makini. Hofu mara nyingi hutokana na kutokujua ukielewa chanzo, hofu hupungua. Kwa kifupi ilikuwa ya kutisha kwa muda lakini pia ilinifundisha utulivu na uangalifu.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza ujuzi wa akili bandia, AI na uchambuzi wa data. Kwa sababu ni maeneo yanayokua haraka na yana muhimu mkubwa siku hizi. Sababu ni hizi, kuongeza ufanisi kazini, AI inaeza kusaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kupanua maarifa na ubunifu kuelewa teknolojia mpya hunipa mtazamo mpana wa kutatua matatizo. Fursa za maendeleo ya kazi, ujuzi huu unahitajika sana katika sekta nyingi. Kushiriki katika suluhisho za kisasa, kutumia teknolojia kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. Kwa kifupi, kujifunza AI na data ni hatua ya kujijenga, kujitayarisha kwa baadae na kuongeza thamani yangu kitaaluma.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Napendelea mwanga wakati. Kwani unachanganye urahisi wakuona, utulivu na usiochosha macho. Hapa ni sababu. Haufanyi macho kuchosha. Mwanga mkali maranyingi, uchosha macho au kuleta kichefuchevu. Unisaidia kutuliza akili, mwanga wakati hutoa hali, tulivu wa kufanya kazi au kupumzika. Unafaa kwa kazi na burudani, muanga kutosha, kusoma, kuandika au kufikiria bila matatizo. Unaingiliana vizuri na mazingira, unaeza kuandani au inje bila kwa thiri hali ya hewa au hisia. Kwa kifupi, muanga wakati ni kawaida, rafiki kwa macho na unachangia utulivu wakili kwangu.

Je, umewai kusafiri kwa ndege? Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Sababu ninazopenda ni ni haraka na rahisi. Inaharakisha kufika mbali haraka kuliko usafiri wa barabara. Mandari kutoka angani kuona miji, milima au bahari kutoka juu ni uzoefu wa kipekee. Burudani na msisimuko. Kwanza safari ya ndege kunaleta msisimuko wa kipeke wa kusafiri. Inasaidia kupanga muda, inapunguza muda wa kusafiri na kuniruhusu kufanya zaidi baada ya kufika. Kwa kifupi, kusafiri kwa ndege ni haraka, msisimuko na njia nzuri ya kuona manthari mapya.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri. Pale yanapochanganya utulivu, ushirikiano, motisha na usalama. Hapa ni vipengele vina vioho ifanya kazi kuwa bora. Ushirikiano wa timu wafanyi kazi wanaposhirikiana kusaidiana na kuheshimiana. Kazi ina kuwa raisi na enye furaha mazingira tulivu na safi. Mwanga mzuri, hewa safi na nafasi safi uchangia akili tulivu na tija. Motisha na kutambuliwa, mafanikia naposherekewa na jitihada kutambuliwa, wanajamiwa na hisi dhamani yao. Zana na vifaa vinavyofanya, vifaa ya kisasa na programu zinazosaidia kazi, hufanya kazi kuwa rahisi na enye ufanisi. Usawa wa muda na mzigo wa kazi. Natiba nzuri na mzigo, usiozidi nguvu ya mtu, huongeza ufuraha kazini. Usalama na heshma wafanyikazi wanapohisi salama na kweshimiwa wanakuwa na ari ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa kifupi, mazingira mazuri ya kazi, ni mchanganyiko wa ushirikiano, utulivu, motisha, usalama na zana sahihi.